Napendelea sana kuvaa viatu vinavyonipa faraja na uimara zaidi ya kitu kingine chochote. Kwa kawaida napenda viatu vya michezo kama sneakers kwa sababu vinafaa kwa shughuli nyingi tofauti iwe ni kutembea kuenda kazini au hata kutoka na marafiki. Viatu hivi hunifanya nijisikie huru na mwepesi hasa kwa kuwa maranyingi niko katika harakati. Pia ninapenda viatu ambavyo vina mwonekano mzuri lakini bado ni rahisi kuvaa kwa muda mrefu bila kuumiza migu. Kwa matukio rasmi kidogo, ninapenda viatu vya ngozi kwa sababu vinaongeza heshima na vinaendana vizuri na mavazi kamili.

Ninapenda sana kucheza mpira wa kandanda kwa sababu ni mchezo unaonipaa furaha na kunifanya nijisikie mwenye nguvu. Mpir wa kandanda hunisaidia kupumzisha akili na kuondoa msongo wa mawazo hasa bada ya siku ndefu. Ninapenda kucheza na marafiki wangu kwa sababu inajenga ushirikiano, mawasiliano na mshikamano.

Namu, nimewai kuona bahari, na ilikuwa ni uzoefu wa kipekee sana sana kwangu. Mare ya kwanza nilipoona bahari ya hindi, nilihisi furaha na mshangao kwa sababu ni kitu kikubwa na kizuri sana kutazama. Mauimbi, upepo wa baharini na sauti ya maji, hunipa utulivu wa moyo, na kunifanya nijisikie nimepumzika. Nilifurahia kutembea kando ya bahari, kuhisi mchanga chini ya migu yangu na kutazama jua likizama.

Nina mnyama wa kufugwa anayeitwa Snowy ambaye ni paka ninayemenzi sana. Nilimpa jina hilo kwa sababu ana rangi ya nyeupe kabisa inayofanana na theluji. Snowy ni mnyama mtulivu lakini pia mchangamfu sana. Anapenda kucheza. Hasa wakati wa jioni na mara nyingi hunifanya nicheke kwa tabia zake. Nampenda Snowy sana kwa sababu hunipa faraja na kunifanya nijisikie niko na rafiki wa karibu nyumbani. Snowy pia ni mwerevu na hupenda kukaa karibu nami hasa ninapokuwa nimechoka. Ama kwa kweli paka huyu kumleta nyumbani ilikuwa furaha kubwa katika maisha yangu. Na mchukulia kama sehemu ya familia yangu. Kwangu Snowy si mnyama tu wa kufugwa bali ni rafiki wa kweli.

Ninapenda sana sanaa ya kuchora na kupaka rangi, hasa ile inayoonyesha maisha ya kila siku na mazingira ya asili. Ninapenda sanaa kwa sababu inanipa nafsi ya kuelezea hisia na mawazo yangu kwa njia ya kipekee bila kutumia maneno. Nikitazama mchoro mzuri, ninahisi utulivu na pia ninapata msukumo wa kufikiri kwa kina. Pia napenda sanaa inayahusiana na utamaduni kama vile michoro ya kiafrika kwa sababu inaonyesha historia, mila na utambulisho wa jamii. Sanaa hunifanya nijisikie nimeunganishwa na watu wengine na kunisaidia kuelewa dunia kwa mtazamo tofauti. Kwa ujumla, sanaa ni sehemu muhimu ya maisha yangu kwa sababu hunipa furaha, ubunifu na amani wa moyo.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli kwa sababu ni shughuli inayonipa furaha na kunifanya nijisikie huru Kila ninapoendesha baiskeli, ninahisi upepo, usoni na hilo hunisaidia kupumzisha akili na kuondoa mawazo ni njia nzuri pia ya kufanya mazoezi na pia kufurahia mazingira yanayo nizunguka Pia napenda baiskeli kwa sababu inanisaidia kubaki na afya njema na kuongeza nguvu za mwili. Wakati mwingine, ninapoendesha baiskeli na marafiki. Jambo ambalo, hufanya safari iwe kufurahisha zaidi. Kwa ujumla, kuendesha baiskeli ni shughuli ninayopenda sana kwa sababu hunipa mchanganyiko wa maziezi, burudani na utulivu wa moyo.

Programu ninayoitumia kila siku ni WhatsApp kwa sababu inanifanya niweze kuwasiliana na marafiki, familia na wenzangu kwa urahisi sana. Napenda jinsi inavyo ni ruhusu kutuma ujumbe wa maandishi, picha, video na hata sauti haraka bila usumbufu. Kwa kweli kwa sababu ya WhatsApp ninaweza kubaki karibu na watu muhimu wa maishani mwangu hata kama wako mbali kimwili. Pia ninapenda kutumia WhatsApp kwa sababu inaweza kutumika kwa simu za makundi na hivyo kuunda mawasiliano ya pamoja na marafiki au wenzangu wa kazi. Inanifanya niwe na ufahamu wa haraka juu ya mambo mbalimbali kama habari, matukio au hata mipango ya siku za mbele.

Kitu kinachonifanya ni furahi sana ni wakati ninaweza kuwa na wakati mzuri na familia na marafiki. Ninapokuwa na watu ninao waenzi, tukicheka pamoja, kuzungumza, au kufanya shughuli za pamoja, huwa nahisi furaha ya kweli ndani ya moyo wangu. Pia ninapofanikiwa kufanikisha jambo muhimu kama kazi au shule. Hiyo pia hunifanya nijisikie furahi sana kwa sababu napata kuridhika na kujifunia juhudi zangu. Pia napenda sana kushirikiana na wengine na kuona wengine wakiwa na furaha. Hiyo hunipa hisia nzuri na kunifanya nijisikie mwenye maana.

Nimeenda maktabani mara nyingi. Kwa sababu napenda sana kusoma na kupata habari mpya. Kila ninapoenda maktaba, hua nahisi kama nimepata nafasi ya kujifunza mambo mapya na kupanua kuelewa kwangu kuhusu dunia. Mara nyingi ninaenda maktaba wakati wa mapumziko ili kuzingatia masomo yangu bila usumbufu Pia, ninaenda maktaba kwa sababu ni mahali tulivu ambapo ninaweza kusoma na kutulia. Ninapokuwa huko, napata vitabu mbalimbali, mengine ni hadithi za kuvutia, mengine ni maarifa ya kisayansi au kihistoria.

Ninapoongeza mradi mpia wa kazi napendelea kuanza kwa kupanga kila kitu kwa uwazi kabla kuanza kazi rasmi. Kwanza nashughulikia kuelewa malengo ya mradi na kile kinachotarajiwa kufanikishiwa ili niwe na picha kamili ya kile ninachotaka kufikia. Kisha, nashughulikia kupanga hatua kwa hatua nikigawa kazi ndogo ndogo ambazo zinafanya mradi kuwa rahisi kusimamia na kufanikisha Pia napenda kuanza mradi kwa kuchambua rasilimali zinazohitajika kama muda vifaa na vitu au watu wanaoweza kusaidia Hii inasaidia kuhakikisha mradi unakamilika kwa ufanisi bila kuchelewa au matatizo makubwa.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na maisha yanye mafanikio na furaha ambapo naweza kusaidia familia yangu, jamii yangu na pia kufanikisha ndoto zangu binafsi. Ninataka kufanikisha mambo makubwa katika maisha yangu kama kuwa na kazi nzuri au kuanzisha mradi wenye manufaa kwa wengine. Pia ndoto yangu nikona nimejenga maisha yenye usawa ambapo ninaweza kupata furaha ya kweli na kujivunia mafanikio yangu bila kuathiri wengine vibaya. Zaidi ya hayo, nina ndoto ya kusafiri na kuona sehemu mbalimbali za dunia, kujifunza tamaduni tofauti na kupanua ufahamu wangu.

Naam, huwa nanunua vitu kwa kutumia simu yangu mara kwa mara kwa sababu ni rahisi na huniachia muda mwingi. Kwa mfano, kwa mara nyingi huwa natumia simu kununua chakula, malazi madogo au ata vitu vidogo vya kila siku bila kwenda dukani. Ninapenda sana njia hii kwa sababu inarahisisha maisha hasaa wakati niko kwenye shughuli nyingi na sina muda wa kwenda sokoni au madukani. Pia kununua kwa simu, hunipa fursa ya kulinganisha bei, kuona bidhaa mbalimbali na kufanya malipo kwa usalama bila kubeba pesa taslim. Kwa ujumla, kununua kwa kutumia simu, kunanifanya niwe na uhakika, haraka na rahisi na kwa hivyo ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Kwa mara nyingi, huwa natumia njia ya usafiri wa bodaboda kwa sababu ni rahisi, haraka na inaniwezesha kufika mahali ninapoelekea bila kuchelewa. Napenda kupanda bodaboda kwa sababu zinaweza kupitia katika maeneo yenye msongamano wa magari, jambo ambalo linanifanya nifike shule, kazini au mahali pengine haraka zaidi. Pia bodaboda hunipa uhuru wa kusonga kwa urahisi na mara nyingi napata nafsi ya kuzungumza na dereva au wengine wanaosafiri kama mimi, jambo ambalo linanifanya safari iwe ya kuvutia kidogo. Hata hivyo, napendelea kutumia bodaboda inayokuwa salama na dereva mwaminifu.

Ningependa kutembelea uingereza kwa sababu ni nchi yenye historia ndefu na tamaduni za kipekee. Napenda kuona majengo ya kihistoria kama vile Buckingham Palace, Big Ben na makumbusho mbalimbali yanayo hifadhi historia ya uingereza na dunia kwa ujumla. Pia nina shauku ya kufurahia manthari yake ya kuvutia, miji ya kisasa na maeneo ya asili kama mashamba na mabwawa. Aidha, ningependa kujionea maisha ya mjini hapo, kujifunza kuhusu maisha ya kila siku ya watu wa hapo na kuonja vyakula vya kienyeji. Uingereza pia ina vyuo vikuu maarufu na maktaba mashuhuri na ningependa kutembelea sehemu hizo ili kuongeza maarifa yangu na kuondoa manthari ya kipekee ya kielimu na kitamaduni.

Ninapenda sana keki ya chokoleti kwa sababu ni tamu sana na hunipa furaha kila ninapokula kipande chake. Keki ya chokoleti kwa kawaida huwa laini yenye unyevunyevu mzuri na harufu yake hunifanya niwe na hamu ya kula mara kwa mara. Ninapenda pia jinsi inavyeweza kuunganishwa na jibini, krimu au matunda. Jambo linaloongeza ladha na kufanya keki iwe ya kipekee zaidi.

Muziki ninaupenda sana ni wa hip-hop na R&B, hasa ule unaobeba ujumbe wa maisha halisi. Napenda muziki kwa sababu unanisaidia kuelekea hisia zangu na pia kunipa motisha. Wakati mwingine ninapokuwa na mawazo mengi au nikiwa nimechoka, nikisikiliza muziki, najisikia nafuu na kupata nguvu mpya. Wasanii ninaopenda mara nyingi huimba kuhusu mapambo ya maisha, mafanikio na matumaini, jambo linalonifanya nijione siko pekee yangu. Pia ninapenda mziki kwa sababu unaweza kuleta watu pamoja bila kujali tofauti zao.

Kwa kawaida, huwa ninakunywa glasi sita hadi nane za maji kwa siku. Ninajitahidi kunywa maji mara kwa mara ili mwili wangu ubaki na afya njema. Maji hunisaidia kuimarisha mmemenyo wa chakula, kuongeza nguvu mwilini na kunifanya nijisikie vizuri siku nzima. Pia nikifanya shuguli nzito nzito au hali ya hewa ikiwa ya joto. Huongeza kiasi cha maji ninachokunyo ili kuzuia upungufu wa maji mwilini.

Kwa maoni yangu, mazingira mazuri ya kazi hutegemea mambo kadhaa muhimu. Kwanza ni kuepo kwa mawasiliano mazuri kati ya wafanyikazi na uongozi ili kila mtu ajisikie kusikilizwa na kuheshimiwa. Pili, heshima na ushirikiano kazini huchangia sana kuongezea motisha na ufanisi. Tatu, mazingira ya kazi yanapaswa kuwa salama, safi na yenye vifaa, vifaa vinavyofaa ili kurahisisha utekelezaji wa majukumu, aidha kutambuliwa na kuthaminiwa kwa mchango wa mfanyikazi, kwa mfanyikazi huongeza ari ya kufanya kazi kwa bidii.

Ndiyo, ninapenda kuzungumza kuhusu siasa, hasa pale mazungumzo yanapolenga kujifunza, kubadilisha mawazo na kuelewa maswala yanayo athiri jamii. Siasa zinamchango mkubwa katika maendeleo ya nchi, uongozi na ustawi wa wananchi, hivyo ni muhimu kuzizungumza kwa njia ya heshima na uwazi. Hata hivyo, ni naamini kuwa mazungumzo ya kisiasa yanapaswa kuzingatia hoja na ukweli si chuki tu ili yawe na manufaa kwa kila mtu.